Ninapenda sana msimu wa mvua kwa sababu za kimwili na kimazingira. Hewa safi, mvua huondoa vumbi na uchafuzi mwingine angani na kuwacha hewa ikiwa safi, nyevu na yenye kupumuliwa vizuri, mandhari ya kijani kijani. Kipindi hiki, huleta uhai mpya, mimea hustawi, nyasi hua na rangi angavu na dunia yote inaonekana hai na yenye kuvutia zaidi, maji kwa maisha. Ni wakati muhimu ambapo, vyanzo vya maji asilia hujazwa, jambo muhimu kwa kilimo, wanyama na binadamu. Sababu za kihisia na kisaikolojia, utulivu na amani, sauti ya matone ya mvua mara nyingi hufanya kama sauti ya asili ya kutuliza, kusaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuleta hisia ya utulivu, muda wa kupumzika. Hali ya hewa ya mvua inatoa kisingizio kizuri cha kukaa ndani, kujisomea au kufanya shughuli za utulivu bila kuhisi hatia yoyote. Harufu ya asili. Harufu ya udongo mkavu unaopata mvua kwa mara ya kwanza ni ya kipekee na inapendwa na watu wengi. Huibua hisia chanya. Sababu hizi zote huchangia katika hisia ya faraja kuja upya na amani ambayo msimu wa mvua unaweza kutoa.